Naam nina ndege wafugwa wa nyumbani kama vile kuku, mbayumabyu, mbayuwayu, michirizi kwa maana ndege hao inaleta maridadi nyumbani huvutia.